Nimezaliwa mji wa Nairobi, mji ambao ni mji wa kuzaliwa kwangu, na kwa hakika ni mji wenye sura nyingi, sauti nyingi na maisha yasiyolala. Ni mji unaopendwa na kuchukiwa kwa wakati mmoja, lakini ukikaa nao kwa muda, unagundua una roho yake ya kipekee. Nairobi si jiji tu, ni uzoefu unaokua kila siku. Kwanza kabisa, Nairobi hujulikana kama jiji la kijani jua. Jina linalokisi mchanganyiko wake wa mazingira ya asili na maendeleo ya kisasa. Ni mji pekee duniani wenye hifadhi ya wanyamapori katikati ya jiji, Nairobi National Park. Ambako unaweza kuona twiga, faru au simba, huku nyuma yao kukiwa na majengo marefu ya kibiashara. Hili pekee linaufanya mji huu kuwa wa ajabu na wa kipekee. Nairobi pia ni kitovu cha fursa. Watu kutoka kila pembe ya Kenya huja hapa kutafuta elimu, ajira, biashara na ndoto mpya. Ndani ya jiji hili utasikia lahaja na lugha tofauti: Kiswahili, Kiingereza, Sheng na lugha za makabila mbalimbali. Mchanganyiko huu huipa Nairobi uhai na utambulisho wa mji wa kila mtu. Maisha ya Nairobi ni ya kasi. Asubuhi kuna pilikapilika za watu wakikimbilia kazini, magari yakipambana na msongamano wa barabara, na wauzaji wa kahawa na maandazi wakihudumia wakazi waliokosa kufungua kinywa nyumbani. Jioni jiji hubadilika uso, taa za majengo huwaka, burudani huanza na mikahawa pamoja na sehemu za starehe hujaa, watu wanaotaka kupumzika baada ya siku ndefu. Hata hivyo, Nairobi ina changamoto zake, kuna tofauti kubwa kati ya maisha ya matajiri na maskini. Maeneo ya kifahari yakipakana na mitaa isiyo na huduma za kutosha. Msongamano wa watu, uchafuzi wa mazingira na ukosefu wa ajira kwa vijana ni masuala yanayoonekana waziwazi. Lakini, licha ya changamoto hizi, wakazi wa Nairobi wana moyo wa kuvumilia na ubunifu wa kushangaza. Watu hawasubiri msaada, hujipanga, huanzisha biashara ndogondogo na hutumia kila fursa inayojitokeza. Kile ninachopendea zaidi kuhusu Nairobi ni roho yake ya matumaini. Ni mji unaowaangusha wengi lakini pia unaowainua wengi zaidi. Ndani ya Nairobi, mtu anaweza kuanza na chochote kidogo na polepole akajijenga. Ndoto nyingi za kitaifa na hata za kimataifa zimezaliwa hapa. Kwa kifupi, Nairobi ni mji wa mikazano, kelele na utulivu, umaskini na utajiri, huzuni na matumaini. Ni mji unaofundisha kuwa imara, mchangamfu na mbunifu. Kwangu Nairobi si tu mahali nilipozaliwa, ni sehemu ilionilea, ulinifundisha maisha na kunipa hadithi nyingi zisizoisha.

Mimi aina ya filamu ninazo zipenda zaidi ni tamthilia au drama, filamu za uhalisia wa maisha na vibonzo venye ujumbe mzitu. Tamthilia hunivutia kwa sababu huakisi maisha halisi ya binadamu, mapambano maamuzi magumu na hisia za ndani kama upendo, huzuni, matumaini na msamaha. Filamu kama hizi hunifanya nifikirie kwa kina na kujifunza mambo mapya kuhusu jamii na nafsi ya binadamu. Pia napenda filamu za kihistoria kwa sababu hunipa maarifa kuhusu matukio ya zamani, tamaduni na namna dunia ilivyokuwa kabla. Zinasaidia kuelewa tulikotoka na kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo. Filamu za uchunguzi na upelelezi hunisisimua kwa sababu ya akili, mkondo wa hadithi na mshangao unaojitokeza mwisho. Kwa nyakati za mapumziko, filamu za vichekesho hunifaa sana kwani hunipa burudani nyepesi na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Si mpenzi mkuba wa filamu zenye vurugu nyingi, sisizo na mafunzo. Bali, napendelea zile zenye ujumbe, maandili, au zinazochochea fikra. Kwa ujumla, napenda filamu ambazo haziburudishi tu, bali, pia zinaacha funzo au swali la kutafakari hata baada ya kuisha.